Mchezaji gani wa michezo unapenda. Mimi napenda Lionel Messi kwa sababu ni mchezaji anaye cheza kwa usitadi na nidhamu na isipokuwa kufanya kazi yake vizuri pia ni mtu mtulivu na ni mtu anayependeka.